Mimi nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia namna tofauti, tofauti lakini wakati mwingine ninatumia mtandao, timu, naweza tukawasiliana kwa simu, kwa kuongea, ama kutumia mitandao ya kijamii, kwa hiyo tunawasiliana na kupeana maelekezo ya namna ya kufanya kazi kwa wenzangu ambao wanakuwa mbali kama timu. Kwa hivyo kuna kutuma message, SMS ama kuna kuongea kwa simu na kupeana maelekezo ya nini kifanyike ili kufanikisha kazi tunaoifanya. Hivyo ndivyo ninavyoweza kufanya kazi na timu ilioko mbali na mimi.

Kuhusu wasilisho, mimi najihisi kuwa vizuri napenda kuona wasilisho la mtu ama mimi mwenyewe nafanya wasilisho. Nategemea sasa ni wasilisho la aina gani lakini nakuwa najiona namna fulani mtu ambaye nasikiliza kwa makini. Ili niweze kuelewa kile ambacho kinawasilishwa na mtu ama kile ambacho mi nawasilisha na kinawasilisha kwa umakini. Ili watu waweze kukielewa vizuri zaidi.

Kawaida data zangu mimi huwa nazihifadhi kwenye simu. Lakini pia data zingine nazihifadhi kwenye kompyuta mpakato ama nazihifadhi kwenye laptop. Na data zangu zingine huwa nazihifadhi kwenye external hard disk. Kwa hiyo ni sehemu kadhaa ambazo nahifadhi data zangu. Zaidi ya hapo data zangu zingine huwa nazihifadhi kwenye google drive. Kwenye Google Drive pia na penyewe huwa naweza kuhifadhi data zangu.

Maziwa yanajenga afya ya mwili yanakuwa na protini nyingi kwa hiyo niseme tu kwamba ninapenda sana sana kunywa maziwa na maziwa ninayokunywa mimi ni maziwa freshi ama wakati mwingine napata maziwa yaliyoganda, maziwa ya mgando, wengine wanaita mtindi na wakati mwingine nakunywa maziwa yale ambayo yanaitwa yoghurt. Kwa hiyo, kwa ujumla ninapenda sana sana kunywa maziwa na ninapokunywa ninapopata maziwa huwa najisikia safi mwenye afya njema.

Jambo kubwa sana wikendi ni kupumzika na katika kupumzika wikendi kuna mambo mengine ya kufanya mfano jumamosi naeza kuenda kuangalia mpira na marafiki ama kuenda baharini kuogelea na marafiki Jumapili kwa mfano kuna kuenda kanisani kusali na familia lakini pia baada ya kutoka kanisani kusali na kujumuika na marafiki kuangalia mpira wa miguu ama kuenda baharini kuogelea ni sehemu ambazo mtu unaeza kujichanganya kuwa na watu ambao unaeza ukajifunza mambo kutoka kwao mambo mapya ukapata kama hivyo kanisani kama hivyo kwenye kuangalia mpira hasa unajifunza vitu vingine vipya ambavyo ulikuwa huvifahamu.

Ngoma ngoma ngoma nimecheza sana nikiwa shuleni nasoma. Nimecheza sana ngoma za asili ngoma za kabila la kisukuma nimecheza sana sana sana na napenda kwa kweli kuangalia watu wanao cheza ngoma lakini pia kwa sasa hivi nina mda mrefu sijacheza baada ya kutoka mazingira ambayo nilikuwepo awali lakini nimesha cheza sana ngoma siku za nyuma ngoma za kabila la kiskuma ngoma za bugobo-gobo, ngoma za wikashe, nimecheza sana hizo ngoma, na ngoma zingine zote za kisukuma. Lakini pia nimejifunza kucheza ngoma za watu wa morogoro, naitwa sangula. Nimecheza sana sangula mimi nikiwa nasoma shuleni hii ngoma ya watu wa morogoro wanaishi milimani kule. Nimecheza ngoma za wanyamwezi, kwa hizo ni baadhi ya ngoma ambazo nimeshiriki kucheza, lakini hasa sasa za wasukuma, za bugobogobo, za wagika na wagaru.

Ndio, kawaida mimi natoa sadaka, kanisani, lakini pia hata kwa watu wenye huhitaji, natoa sadaka ya shukurani, natoa zaka, kanisani, lakini pia natoa michango, mbalimbali kanisani na kusali lakini pia michango katika jamii ninamoishi, michango mbalimbali, michango ya ujenzi wa shule, mtaani kwangu, michango ya ujenzi wa hospitali, ama zahanati, mtaani kwangu, michango ya ujenzi, ama tengenezo ya barabara, mtaani kwangu michango ya ulinzi natoa michango ya huduma mbali mbali za jamii naitoa katika jamii, lakini pia michango ya harusi natoa michango mingi mbali mbali katika jamii ninamoishi na pia nachangia vitu mbali mbali kwa ajili ya maendeleo, ya kwangu mwenye binafsi, lakini pia ya familia na jumuia nzima mle ambamo mimi ninaishi natoa vyote hivyo, natoa michango, lakini pia natoa sadaka.

Kuhusu kupendelea shati au tisheti, mimi napendelea shati, hasa shati likiwa jeupe, ninapokuwa naenda kazini, lakini katika mazingira ya nyumbani napendelea tisheti, hasa tisheti ikiwa nyeupe. Kwa hiyo kupendelea shati ama tisheti inategemea na mazingira ambayo ninaishi. Ama ninapokuwepo kwa wakati husika nikiwa katika mazingira ya kazini navaa shati jeupe, safi, zuri. Lakini nikiwa mazingira nyumbani ama mtaani ambapo sio kazini navaa tisheti nzuri nyeupe ya kupendeza hivyo ndivyo ambavyo napendelea.

Binafsi, mimi napendelea kitanda kikubwa, kirefu, kitanda cha futi sita kwa sita, kitanda ambacho kitakuwa na godoro kubwa, zuri, la nchi sita, nchi kumi na mbili, futi sita kwa sita, godoro gumu, zuri. Ndiyo, kitanda ambacho ninapendelea kulala kwa sababu kinanyoosha mgongo na kuniondolea maumivu ya mwili. Ninapolala kwenye kitanda chenye godoro kubwa gumu. Ndicho kitanda ambacho napendelea ama godoro ambayo napendelea liwe gumu.

Nafanya mazoezi ya mwili kawaida mara mbili, mara tatu, hadi mara nne kwa wiki. Na mazoezi yangu huwa nayafanya nyakati ama muda wa jioni baada ya majukumu mengine ya siku basi napata muda wa kwenda Baharini beach. Na huko ndiko nakoweza kufanya mazoezi ya kukimbia, kunyosha mwili, kurukaruka, na kisha kuogelea majini. Manake kuogelea na yenyewe ni sehemu ya mazoezi. Kwa hiyo ninafanya mazoezi ya mwili kama mara nne niseme kwa wastani kwa wiki.

Waw, waw, waw, waw. Maisha ya shule ni safari. Ndefu, tunasema maisha yangekuwaje bila kupata elimu. Basi ni kuambie kitu kimoja. Kwamba, mimi ninakumbuka vizuri sana wakati niko shuleni. Nilivyoo chaguliwa kuwa kiranja. Nikawa kiongozi kwa wanafunzi wezangu ilikuwa kumbu kumbu moja. Nzuri sana kwangu. Kwasababu siku tegemea kama nita chaguliwa kuwa kiongozi.

Lugha, dunia ingekuwaje, pasipo kuwa na lugha za mawasiliano. Embu fikiria hilo dunia ingekuaje bila lugha basi ni kwambie kitu kimoja, binafsi mimi, ukiacha lugha ya Kiswahili na kingereza, ninapenda kabisa kabisa kujifunza lugha ya Kifaransa. Natamani sana kujifunza lugha ya Kifaransa, ili nifahamu na kuielewa ili niweze kuitumia katika mawasiliano yangu ya kila mara.

Vipi dunia ingekuwa haina sehemu ya kutembelea? Nikuambie jambo moja. Mimi napenda matembezi. Napenda sana kutembelea maeneo ya bichi. Lakini pia kutembea katika viwanja vya michezo kuangalia michezo mbali mbali. Hizo sehemu ambazo napenda sana kutembelea.

Dunia bila wanyama ingekuwaje. Mimi nimewai kufuga wanyama. Nimewai kufuga ng'ombe wa maziwa. Nimewai kufuga kuku wa mayai. Lakini nimewai kufuga kuku wa nyama. Nimewai kufuga mbwa. Nimewai kufuga pia mbuzi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema ni mfugaji kwa sababu kuna wakati ambapo ninafuga wanyama. Kufuga wanyama zaidi zaidi kwa ajili ya chakula.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuzima moto kupambana na moto ambao umetokea. Napenda sana nijifunze namna ambayo naeza nikakabili moto. Pale unapotokea sehemu ya kazi au sehemu yoyote katika mazingira ambayo ninaishi. Ni mafunzo ya muhimu sana katika maisha.

Mda wangu wa ziada nautumia kwa kufanya mapumziko, wakati mwingine nautumia kwa kufanya mazoezi, lakini wakati mwingine nautumia kwa kuwatembelea watu mbali mbali, kuwajulia hali na kuwasabahi kwa mfano wagonjwa, hosiptalini au katika familia zao.

Ni seme kitu gani mimi kuhusu biashara jamani biashara ni jambo la muhimu sana sana fikiria dunia bila biashara ingekuaje binafsi mimi kila wakati nina mawazo ya kufanya biashara tena biashara iwe kubwa sana natamani nifanye biashara moja kubwa ya kuingiza kipato kwangu mimi na familia lakini pia biashara ambayo itaniwezesha kutembea sehemu mbali mbali na kuingiza pesa kuenda nchi mbali mbali nakuingiza pesa kwa hiyo mimi sio kufikiria tu biashara bali natamani kuanza kufanya biashara muda wowote kama ntapata ujuzi na mbinu za biashara.

Bahari bahari bahari unasema tembea baharini upate kuona mengi mwenda pwani marejeleo ngamiani mimi mara nyingi sana nimekuwa naona bahari mara nyingi sana nimekuwa nikienda baharini kuogelea sehemu kubwa ya maisha yangu imekuwa baharini kuogelea natafuta samaki, zote hizi shughuli nazifanyia baharini. Ndiyo, nimewahi kuona bahari mara nyingi sana. Hata leo nimeona bahari na nilikuwa baharini.

Wakati nasoma shuleni, somo nilikuwa naipenda sana, ilikuwa somo la geografia, hasa hasa ile inaitwa physical geography, niliipenda sana hili somo kwa sababu ilikuwa lina nafundishwa darasani lakini nikitoka njia darasa naona mazingira, sawa sawa na kile ambacho mwalimu amekuwa akiifundisha ama akinielezea darasani. Kwa hiyo nakua na uelewa zaidi kwa kulinganisha miamba muundo wa uasili mabonde milima mito bahari na maziwa vyote vinaonekana kardi ya ambavyo mwalimu anakuwa amenifundisha darasani kwa hiyo nilipenda sana somo la geografia.

Nasaidia jamii yangu kwa namna tofauti tofauti, namna mbalimbali. Napenda kusaidia jamii yangu kuhamasisha ili tuweze kutunza mazingira ya pale tunapoishi. Nahamasisha watu kupanda miti, na kuhamasisha watu kutokata miti ovyo. Nahamasisha watu kutoharibu vyanzo vya maji. Nahamasisha watu kutumia mbinu mbalimbali za kuhifadhi mazingira yetu. Lakini pia, nawashirikisha watu. Katika taarifa mbalimbali zinazohusiana na uhifadhi wa mazingira.

Mimi napendelea kufuga ndevu hasa mustachi napenda sana naacha ndevu zinakua kidogo na zisiwe ndefu sana ziwe na wastani tofauti na kuzinyoa kabisa hapana siwezi kuzinyoa kabisa zote kwaiyo zinauwa zipo zimebaki ndevu mustachi na ndevu zinakuwepo sizinyoi kwaiyo napendelea kufuga ndevu.